Kuhusu nchi ningependa kutembelea ni nchi ya marekani. Ninatamani siku moja nitembelee nchi ya marekani kwenye mji wa California. Nimeambiwa watu wake ni wakarimu sana, ni wapole sana. Wanapenda sana amani. Hivyo ninapendelea sana siku moja niende marekani.